Kweli unaenda maktaba mara ngapi kwa kweli maktaba ni mahali ambapo mtu uweza kuchukua wakati wake kulingana na aina gani ambayo anapofanya kwenye maktaba pale ambapo napohitaji kuweza kuweza kwa unajua maktaba ni mahali ambapo kuna vitabu ni mahali ambapo mtu anaenda ile aweze kuongeza ujuzi wake ili aweze kuwa na ubunifu zaindi aweze kuwa anaweza kutekeleza shuguli moja ama ile nyingine zaindi hivyo.